Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni raaisi na nafu. Lakini leo ninamizigo mingi. Nathani gari ni bora. nItakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliyemgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Nahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha ni siko sahau kitu chochote.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze. Programu ya ramana pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je zinafaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu. Naona watoto wamefika tayari kutoka shule. Nina uchovu lakini lazima niandaae chakula. Nitabadilisha nguo kwanza, nivae nguo za nyumbani. Nifanye nini haraka kwa chakula? Kuna wali wa jana. Nitaupasha na mayai. Rahisi na haraka. Watoto wanaweza kula huku wakisoma vitabu vyao. Baada ya kula, tutasafisha vyombo pamoja. Nitageuza kazi, nitakagua kazi zao za shule Naona umemaliza vyema Nitaanda nguo za kesho, ili asubuhi siwe na haraka jioni ni wakati wa kupumzika na familia.

Nyumba inahitaji kusafishwa leo. Vumbi limejaa kila mahali. Nitaanza na chumba chakulala. Nifunge vitanda vizuri. Vyombo vya kuchomea vikohozi, vinahitaji kusafishwa, kunawishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Nahitaji kusafisha bafu, bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi, lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki. Nifanye kazi ikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi inatoa amani ya moyo. Nafikiri nitatumia saa mbili tu. Baada ya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Nivae nini leo? Hewa ni ya joto au ya baridi. Hebu niangalia nje kwanza. Jua linaonekana, lakini kuna upepo. Nadhani nguo za kichwani nanguo nzito kidogo. Yule shati ya blue na suruali nyeusi, viatu gani? Sandali au vyatu vyakufunga. Kwa kazi nadhani viatu vyakufunga ni bora. Nitachukua jaketi ni mwage kwenye mkoba. Kama itakuwa baridi jioni, mavazi mazuri ya nawezesha kufanya kazi kwa ujasiri Nataka kuonekana mtu mzuri na waheshima nadhani mahali hapa ni sawa.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

Jioni hii nitaona nini kuna filamu mpya kwenye runinga au nisikize mziki tu. Labda niangalie matangazo ya michezo. Kuona mchezo wa mpira kesho. Napenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi ya katuni. Wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia kwa pamoja. Halafu watoto walale. Baadaye, itakuwa na muda wangu. Niangalie filamu yangu. Nina filamu kadhaa si jasoma bado. Nadhani usiku huu, tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia. Kesho ni siku ya kazi.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

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakuwa vizuri. Tangawizi na vitunguu pia vinaendelea kuwa sawa. Kazi hii inanipea amani moyoni. Ninapokuwa shambani na sahau masumbufu ya kila siku. Nafurahi kuona nimekua, mimea ikikua. Ni kama kulea watoto. Lazima ninyunyize maji leo. Jua limekuwa kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo, zimeiva. Naomba nipande pia maua mengine. Ile bustani huwa nzuri zaidi shughuli hii ni burudani yangu bora.

Lazima nibadilishe maisha yangu kidogo, ninakula vyakula visivyo na afya sana. Naomba nianze kula matunda na mboga zaidi, ninywe maji kwa wingi, sikunywi hivi ya kutosha. Daktari alisema maji ni muhimu sana kwa mwili, inaitaji pia kupunguza chumvi na sukari, inatabia ya kula chakula cha usiku, hiyo siyo vizuri, nathani nitaacha hiyo, nileke kulala mapema. Afya ni mali, lazima njitunze vizuri, nitaanza leo sita subirili kesho, mwili wangu utanishukuru baadaye.

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri wa kupanda mboga shambani, nitapanda mahindi na maharaga wiki hii. Arthi iko tayari, nimeshailima wiki iliopita. Mvua itanisaidia mimea kukua raka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri zinazza sana. Msimu huu ni rahama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Kuwa na chakula cha kutosha.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana, kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunua jana, nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi, ninahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je, ninaenda, niandae ugali au wali, nadhani wali ni bora, unaiva haraka, nikate vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia, samaki lazima uwe na ladha nzuri, familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole, wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira. Huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale ma pamoja.

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo na hitaji kupanga sherehe. Je, tufanye karamu ndogo nyumbani au tu kodi mahali. Nyumbani ni nafu zaidi. Nitaalika marafiki wake kutoka shule labda watotokumi. niTapika keki kubwa wao wana penda keki ya chokoleti. niTanunuwa baluni na mapambo ya rangi za furaha. Pia ni na ahadi ya kumnulia za wadi. Yeye anataka baiskeli. Na thani nitapata baiskeli ndogo ya beinaffu. Sherehe itakuwa siku ya jumamosi. Muda wa asubui. nIsiku muhimu sana kwa mtoto wangu Lazima iwe ya kumbukumbu nzuri.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika 20. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazini saa moja. Je, kuna njia nyigine zaidi fupi. Na dhani kama ni ondoke mapema dakika 30. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Iskize mziki ili niwe na subira hali hii niya kila siku lazima njifunze kustahimili.

Je, kazi hii ndiyo nitakayofanya miaka mingi jayo, nafikiri mabadiliko ya kazi, napenda kazi yangu, lakini naona hakuna maendeleo, nimekua hapa miaka mitatu, bado nafanya kazi ile ile, je, niombe kuhamishwa idara nyingine au nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine. Lakini kubadilisha kazi ni hatari Hapa nimejua watu Chakato ninajua kila kitu kwingine nitaanza mwanzo tena Lakini mshahara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu Inaitaji kufikiria kwa makini Labda nitazungumza na meneja wangu nione kama kuna fursa ya maendeleo Niombe msaada wa karibu yangu pia.

Weekend inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi. Labda niende sokoni kununua maitaji ya nyumba. Au nipumzike tu nyumbani. Nisome kitabu. Nina kitabu kimoja sinja soma tangu wiki iliopita. Familia wangesema tuende ziara kwa mabibi. Hatuja muona kwa muda. Hayo ni hiyo ni wazo nzuri. Tunachukua zawadi kidogo. Labda matunda au mkate. Nadhani tutafraia muda pamoja. Akinaomba tupumzike pia. Tumekua na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri turidhike wote.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

Nimesikia habari za leo asubuhi. Kuna mambo mengi ya nayo tokea nchini. Serekali inasema watajenga barabara mpya kwenye mkoa wetu. Hiyo ni habari njema. Barabara za sasa ni mbaya sana. Pia wamesema beiza mafuta zimepungua kidogo. Itasaidia watu wengi. Nauli za basi zitashuka. Lakini bei za vyakula bado nijuu sana. Wakulima wanasema mvua haiku toi mwaka huu. Nijambo la kusikitisha. Na tumaini msimu ujao utakuwa mzuri zaidi. Habari za dunia zinaonyesha mambo mengi ya naendelea. Niombe amani iwe dunia kote.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mazoezi. Nita kuenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, inamiti mingi, nita chukua maji, isikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili, nilijaribu kwenda asubuhi lakini mambo mengi, sikuwa naamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri kwangu, itafanya wiki hii nzima, itengeneza tabia nzuri.